Nashughulikia kazi za dharura kwa njia iliopangiliwa hili kuepuka msongo na kuhakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi. Nina dhamini ya haraka na uzito wa darura. Ninaangalia nini kimeharibika muda uliopo na hadhari zake endapo itashughulikiwa maramoja. Pia ninaweka kipaumbele ninaacha kazi zisizo za lazima kwa muda. Kwa muda na huwa kushughulikia zisizo zenye dharura kwanza. Nawasiliana mapema ikiwa inauzisha wenzangu au wakubwa kazini na walivyo hali ilivyo na wawe tayari kusaidia. Ninagawanya kazi katika hatua ndogo ili nisikumwe na wakubwa watatizo hilo linafanya nisonge mbele hatua kwa hatua na kuona mandeleo haraka.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia mbali mbali kulingana na aina ya jambo ni nalo jifunza. Ya kwanza mi ufanya kusoma na kutafiti napenda kusoma vitabu makala au vyanzo vya mtandaoni hili kupata maarifa kwa kina. Nauliza maswali na kujadili pia kujifunza kupitia majadiliano nisaidia kulewa mitazamo tofauti na kufahamu au kufafanua mambo magumu. Mi ufanya kazi, ufanya mazoezi kwa vitendo, ni kijifunza study mpya, napenda, kujaribu kwa vitendo ili kuelewa haraka zaidi. Pia kusikiliza kwa kutazama, video, miadhara, au mafunzo ya sauti, unisaidia sana hasaa kwa mada za vitendo. Pia ni kujitathmini baada ya kujifunza napenda kujiuliza maswali au kufundisha wengine kile nilichojifunza iliku.

Ndio. Napenda kunywa maziwa. Napenda kwa sababu ni yenye lishe bora upeana nguvu na unisaidia kujisikia nimeshiba. Pia napenda kuyatumia pamoja na chai kahawa au hata kuyanywa peke yake. Hasaa asubuhi kupika chai pia jioni. Maziwa ni mazuri kwa afya ya mifupa na mwili. Kwa ujumla mimi hutumia maziwa kwa mara.

Nina jilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kuchukua dhadhari mbali mbali. Zinazohakikisha usalama wa taarifa zangu na faraga yangu kwanza kabisa natumia nywila imara ambazo zinamchanganyiko wa erufi kubwa na ndogo namba na alama maalumu pia uepuka kutumia nywila ile ile kwenye account nyingi ili kupunguza atari endapo account moja itafahamiwa. Na wazilisha utibitishaji wa atuwa mbili pale na powezeka na hiyo ongeza safi ya ziada ya ulinzi kwa kuitaji nambari ya siri au tibitisho wa ziyada kabla ya kuingia kwenye akounti vilevile ninasasisha mara kwa mara programu au mifumo ni nayotumia. Ninakuwa makini na barua pepe ujumbe au viungo vya kutia shaka. Natumia programu za usalama kama vile antifirasi firewall kulinda vifaa vyangu didhi ya virusi.

Mimi ni mwanafunzi nilikuwa nikisoma chuo kikuu cha kenyata university. Nishaamaliza masomo yangu na nimekua nikisomea somo la ukulima na biolojia. Mi ni mwalimu na pia mimi ni mkulima. Nilichagua njia hii kwa vile mi nimekua na mtazamo na mvuto katika somo la kilimo na biolojia. Kitu ambacho nachokipenda zaidi kuusu hii ni kwamba mimi naeza funza au pia kufanya kazi katika ofisi za kilimo. Changamoto ambayo ninaipata sahii ni kupata kazi baada ya kumaliza kutoka chuo kikuu lakini bado uwa naendelea kutafuta kazi sijachoka bado. Singependa kubadilisha kitu chochote katika kazi au masomo yangu bali kutia jitiada adi kiwango cha juu sa zaidi.

Najikinga, na jua kali kwa kuchukua dhathari mbalimbali ili kulinda afya yangu. Mimi huwa najikinga kwa kuepuka kukaa kwa jua katika muda mrefu. Asa wakati wa mchana kuanzia saa sita, hadi saa kumi na moja, huu ndio wakati miale ya jua huwa mikali zaidi. Mimi hutumia muavuli wakati niko na mahali ambapo siwezi jikinga, najua wakati liko kali zaidi. Pia huva mafazi yanaofaa kama nguo zenye rangi hafifu, mikono mirefu na kofia miwani ya jua ili kulinda uso macho na kichwa. Pia natumia krimu ya kujikinga na jua sunscreen yenye kiwango cha SPF kinachofaa na nahakikisha naipaka kabla ya kutoka nje na kurudi baada ya muda fulani. Hasa nikitoka jasho au kuoga hii hunisaidia kuzuia ngozi kuungua kuzeeka mapema. Hayo ndiyo mimi hufanya katika kujikinga na jua kali. Pia nae kunywa maji kwa muda mwingine ili kuzuia kukosa maji katika mwili wangu wakati jua ni kali zaidi.